Ninazungumza kuhusu siasa kwa tahadhari. Ni mada muhimu kwa sababu inaadhiri maisha ya kila siku kama uchumi, elimu na huduma za jamii. Napenda kujadili kwa njia ya heshima na kujifunza. Nazingatia kusikiliza mitazamo wa tofauti badala ya kubishana. Mazungumzo ya siasa yakifanywa kwa utulivu yanaweza kusaidia watu kuelewa haki na wajibu wao na kuchangia mawazo ya kujenga. Hata hivyo naepuka mjadala yenye hasira au mgawanyiko sababu lengo langu ni kuelewa na kujenga si kugombana.

Nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya kuku. Ninaipenda kwa sababu ni nyepesi, ina ladha nzuri na ni rahisi kupika kwa njia mbali mbali kama kukaanga, kuchoma au kuchemsha. Pia ni chaguo zuri kiafya ikilinganishwa na nyama nyekundu. Hasa inapopikwa bila mafta mengi. Kuku huenda vizuri na vyakula vingi kama wali, ugali au mboga. Hivyo hunipa uhuru wa kubadilisha mapishi. Kila ninapokula kuku nahisi nimeshiba vizuri na nimefurahia mlo wenye ladha na afya.